Mchezo ni naupenda zaidi katika mchezo ya olimbiki ni riada. Hasa mbio za masafa mafupi kama mita miyamonja na miyambili. Napenda riada kwa sabamu ni mchezo unahonyesha uwezo halizi wa binadamu kwa muda mfupi sana. Ndani ya sekunde cha jetu, tunahona nguvu kazi, nidamu na maandalizi ya muda mrevu wa mwana riada. Riada hunifutia kwa sababu haina viva ya fingi. Kinacho, hitajika ni mwili akili na mazoezi. Hii inani fanya nihisi kuwa mtu yeyote anaweza kufanikiwa ikiwa atajituma. Pia riada huwa kutanisha wanariada kutoka mataifa tofauti lakini wotehuzimama sawa kwenye mstari mmoja kuanza pila kujali wanautoka wapi. Zaida ya hayo michezo ya olimpiki hunifundisha umuhimu wa uvumilivu na kutokata tamaa wanariada wengi kushindwa mara nyingi kabla ya kushinda lakini huendelea kuchitahidi. Hilo ni somo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwa ujumula, riada siyotu mchezo kwangu. Bali ni chanzo cha motisha na matumaini. Kunifundisha kuwa kwa bidi, nidhamu na imani. Inaweza kana kufikia ndoto sako. Hata kama ushindi, unachukua sekunde cha che tu.

Kwa siku moja, ninajitahidi tu kunywa maji ya kutosha ili kuuweka mwili wangu ukiwa na afya. Kwa kawaida, kunywa takribani glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Ingawa kiasi, kinaweza kuongezeka, kulingana na hali ya hewa au shughuli ninazofanya. Ninapo fanya kazi nzito au kufanya mazoezi hunywa maji zaidi kwa sababu mwili hupoteza maji kupita jasho. Ninakunywa maji kidogo kidogo kuanzia asubuhi hadi jioni. Badala ya kunywa mengi kwa wakati mmoja hii hunisaidia kubaki na nguvu na kuzuia uchovu. Pia hunywa maji kabla ya kuhisi kiu kwa sababu kiu mara nyingi ni ishara kwamba mwili tayari una upungufu wa maji. Kunywa maji kunanisaidia kuboresha mmeng'enyo kwa chakula. Kueka ngozi yangu yenye afya na kuifanya akili yangu ifanye kazi vizuri. Ndiyo maana ninaona maji kama sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa ujumula kunywa maji ya kutosha ni tabia rahisi lakini yenye faida kubwa sana kwa afya na ustawi wa mwili.

Mimi napenda kuandika kuliko kuongea. Ingawa zote zina faida zake. Kuandika kunanipa nafasi ya kufikiria kwa kina. Kupanga maneno yangu vizuri na kueleza hisia zangu kwanjia ya utulifu. Ninapokuwa na kalamu na karatasi. Au nikitumia kompyuta. Ninaweza kuandika bila haraka na kuunda maneno ambayo yananisaidia. Kuelezea mawazo yangu kwa usahihi kuongea ni vizuri pia hasa unapofikiria kushirikiana na wengine au kuelezea kitu haraka lakini mara nyingi huwa sina muda wakufikiria maneno yangu vizuri. Kuandika kunanisaidia kuwa na muda wa kutafakari na kuhakikisha kila kitu ninachosemwa kinamaana. Pia kile kinachoandika kinaweza kusomwa tena baadaye na kunikumbusha mawazo muhimu au kumbukumbu nzuri. Zaidi ya hayo, kuandika kunanifanya nijisikie huru na kuonyesha ubunifu wangu. Ninaweza kuunda hadithi, mashairi au maelezo ya kila siku bila kikwazo. Hivyo, kwasababu ya utulivu, uhuru na nafasi ya kufikiria kwa kina, napenda kuandika zaidi kuliko kuongea. Kwa kifupi, kuandika siyo tu njia ya mawasiliano kwangu bali ni sahemu ya kujieleza na kukuza mawazo yangu kila siku.

Kazini nina shukulikia munda kwa mpangiliona nidhamu. Kwanza, napanga kazi yangu kamla ya kwanza siku nikitambua ni kazi zibi ni muhimu saidi na zibi zinaweza kusubiri. Hii inanisaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kuhakikisha kila chambo kinafanyika kwa wakati. Wakati wakazi hukawanya muda wangu kwa sehemu ndokondoko kwa mufano ninaweka muda maalumu wa kufanya kazi moja bila kukadiswa. Kisha kuchukua mapumuziko madoko kuipa akili yangu nafazi ya kupumuzika. Njia hiyo ufanya kazi yangu iwebora na yenye ufanizi saidi. Pia ninachitahidi kuwebuka kuchelewesha mambo. Kila kazi ninayoanza huishia kwa wakati unao kupalika au kabla ya hapo. Chambwa linaloongeza heshima kwa wengine na kunipa amani ya akili. Kwa maneno mengine, kushukulikia muda kazini ni kufanya kazi kwa nidhamu, kupanga kwa busara na kutumia kila sekunde kwa wangalifu. Kwa kifupi, kwa kupanga, kukawanya muda vizuri na kuebuka, kuchelewesha, ninashukulikia muda kazini kwanjia inayo, ongeza ufanisi na kurahisisha kazi. Hii inanisaindia kufanikisha malengo yangu binafsi na ya kikazi kwa usahihi.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuelewa na kusaidia watu wengine. Ningependa kuwa na kuwa mutu anaeijua kusoma hisia zao wengine kuelewa changamoto wanaso kutana naso na kutoa musahada kwa wakati sahihi. Kwa kuwa kila mtu ana matatizo tofauti uwezo huu ungenifanya niweze kuwa musahada kwa jamii yangu na marafiki zangu. Saidi ya hayo ningependa kuwa na uwezo kuchifunza haraka. Hii itani saidia kupata uchuzi mupya kwa urahisi kukabiliana na changamoto mbalibali na kufanikisha malengo yangu kwa haraka kwa mufano ikiwa nitakuwa na uwezo huu ningenjua kuchifunza nukamupia teknolojia au mbinu za kazi kwa urahizi. Pia ningependa kuwa na uwezo kutumisha utulifu na fikira mzuri. Hata wakati wa changamoto hii ni muhimu kwa sababu maisha si rahisi kila wakati na mutu mwenye utulivu anaweza kufikiria kwa buzara kutatua matatizo na kufanya maamuzi bora. Kwa kifupi, uwezo ninao utaka ni ule unahonisa musahata kwa wengine, uchifunzaaji haraka na utulifu wa akili. Ninaamini kuwa ikiwa nitakuwa na uwezo huu, nitaweza kufanikisha mambo mengi, maishani na kufanya maisha yangu na ya wengine kuwa bora saidi.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine saidi ya kufanya kazi pekeangu. Ingawa pia mara nyingine napenda kuwa pekeangu ili kuzingatia kazi flani. Kufanya kazi na wengine kunanisaidia kujifunza kutoka kwa wengine, kushirikiana mawazo na kutatua matatizo kwa haraka saidi. Wakati tunaposhirikiana kila mtu huchangia uwezo wake na ubunivu wake na matokeo huwa bora kuliko kushukulika na kila chambo peke yangu. Saidi ya hayo kufanya kazi na wengine kunanifundisha ufumilifu heshima na jinzi ya kushirikiana kwa amani. Najifunza kuelewa mitasamo tofauti na chinzi ya kufanya maamuzi ya pamoja pila kuumiza hisia za mtu mwingine. Hii ni umuhimu siyo tu kazini, pali pia katika maisha ya kila siku. Hata hivi, pia napenda wakati mwengine kufanya kazi pekeangu, hasa kwa kazi sinazohitaji utulivu au umakini wa hali ya juu. Hiyo hunisaidia kusingatia kila hatua na kuhakikisha kila kitu kimekamilika kwa usahihi kwa kifupi napenda kushirikiana na wengine lakini pia kuchitolea wakati wa kazi pinafsi inapohitajika. Kwa mchanganyiko huu ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza na kufanikisha malengo yangu.

Mimi huhizi vizuri kuhusu mawasilisho kwa sababu ninjia mzuri ya kueleza mawazo yangu na kushirikiana na wengine. Wazilisho hufanya mtu afahamu jinsi ya kusungumuza kwa uwazi kupanga hoja zake vizuri na kuwasilisha tarifa kwa wengine kwanjia inayoeleweka. Kufanya wasilisho pia kuna nifundisha kujiamini kila ninapo wasilisha mbele ya watu na jiifunza kudipiti hofu kutumia sauti yangu vizuri na kuwasilisha mawazo yangu kwa utulivu. Hii ni muhimu siyo tuushuleni bali pia maishani kila siku kama kwa kazi au mikutano ya jaminu. Zaidi ya hayo wasilisho hufanya mawasiliano kuwa maana. Siyo tu mimi na kuwa na nafazi ya kueleza mawaso, bali pia wenzangu wanapata furusa ya kuuliza maswali kutoa maoni na kushirikiana. Hiyo ufanya kujifunza kuwa kwa pamoja na kuangeza uweleo wa mambo kwa kifupi na hisi kuwa wasilisho ni furza ya kujifunza, kujiamini na kushirikiana. Ninjia nzuri ya kuonyesha mawazo yangu kwa wengine na kujifunza kutoka kwa wengine pia. Kwa hivyo, ninapenda na kudamani furusa za kufanya mawazilisho.

Napo furaha kuwa nyumbani napenda kufanya mambo yanayonipa utulivu na furaha ya kweli. Kwanza, kufurahia kukaa mahali tulivu. Badala sebuleni au chumbani. Nikisikiliza muziki laini au nikikaa kimia kidogo. Huu ni muda wangu wa kupumzika na kujisikia huru. Wakati mwingine napenda kuzungumza na familia au watu ninao ishi nao kucheka, kusimulia mambo madogo ya siku na kushirikiana mawazo hunifanya, njisikie nipo mahali sahihi. Pia napenda kula chakula kilicho nilicho kipenda au kunywa kinyuaji cha moto jambo linalo ongeza furaha ya kuwa nyumbani. Nikiwa nina muda na weza kusoma kuangalia kipindi ninacho kipenda au kupanga mambo yangu ya kesho shughuli hizi hunifanya nijisikie nikiwa na udhibiti wa maisha yangu na kunipa amani ya akili kwa kifupi ninapo furaha ninapo furaha kuwa nyumbani nafanya mambo madogo yanayo yanayo niletea utulivu upendo na furaha. Yumbani kwangu siyo tu mahala pa kulala. Bali ni sehemu ya kupumzika, kujijenga na kujisikia salama.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kutokuwa waaminifu. Hasaa pale mtu anaposema uongo bila sababu ya msingi. Uaminifu ni jambo muhimu sana katika maisha kwa sababu hujenga imani kati ya watu. Mtu anapokoaa uaminifu. Hata mambo madogo huwa magumu kuamini na mahusiano huanza kuvunjika taratibu. Pia tabia ya kudharau muda wa wengine hunichukiza. Wakati mtu anachelewa mara kwa mara bila kutoa sababu au kuomba radhi. Huonyesha kama hamjali mwenzake. Muda ni muda ni kitu cha thamani ambacho hakirudi. Hivyo kuheshimu ni kuonyesha heshima kwa mtu mwingine. Zaidi ya hayo, sipendi tabia ya kuongea vibaya kuhusu wengine, hasa kwa nyuma yao, tabia hiyo huleta chuki migogoro na huvunja umoja, ninaamini kama una tatizo na mtu, ni bora kuzungumza naye kwa heshima, kuliko kusambaza maneno mabaya kwa kifupi. Tabia kama kutokuwa waaminifu, kudharau muda na kuwasema vibaya wengine huni chukiza kwa sababu huharibu mahusiano na amani. Ninaamini kuwa kwa uaminifu, heshima na mawasiliano mazuri watu wanaweza kuishi pamoja kwa amani na kuelewana zaidi.

Kuna jambo jipya ningependa kujifunza. Nalo ni ujuzi wa kutumia teknolojia kwa ubunifu. Dunia ya leo inabadilika haraka na teknolojia imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Kuchifunza chambo hili. Kutanisaidi ya kufanya kazi kwa ufanisi saidi na pia kujieleza kwa njia mpya. Napenda kujifunza jinsi ya kutumia teknolojia kuunda vitu vya maana kama vile kuandika kuhariri picha au video na kushiriki mawazo yangu na watu wengi hii itanisaidia kukuza vipaji vyangu na pia kunipa ujasiri wa kujaribu mambo mapya. Zaidi ya hapo, kujifunza ujuzi mupya hunifundisha uvumilivu na nidhamu. Si kila jambo huwa rahisi mara ya kwanza, lakini kwa kujifunza hatua kwa hatua. Ninaamini mtu anaweza kufanikiwa. Ujuzi mpya pia hunifanya, nijisikie ninaendelea kukua na si kusimama sehemu moja. Kwa kifupi, ningependa kujifunza jambo jipya litakaloongeza maarifa yangu, kunipa changamoto chanya na kunisaidia kuwa bora zaidi katika maisha ya kila siku. Kujifunza si safari isiyoisha na niko tayari kuendelea na safari hiyo.

Wakati wa baridi kali, ninaji tahidi kujilinda na kujipa faraja. Kwanza, huvaa nguo za joto kama sweta koti na soksi nene ili kuweka mwili wangu ukiwa na joto. Hiyo, hunisaidia kuendelea na shughuli zangu bila kukua au kuchoka haraka. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu vinywaji hivi hunipa joto kutoka ndani na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Wakati mwingine hukaa karibu na familia au marafiki. Tukizungumza au tukicheka kwa sababu ukaribu wa watu huongeza joto na furaha zaidi ya hapo, hutumia muda mwingi ndani ya nyumba. Na weza kusoma, kuangalia vipindi, au kupanga mambo yangu ya baadaye. Baridi hunipa nafasi ya kupunguza mwendo, kupumzika na kutafakari zaidi. Kwa kifupi, wakati wa baridi kali, hujilinda kwa nguo za joto vinywaji vya moto na utulivu kwa nyumba. Ni kipindi kinacho nifanya ni jijali zaidi na kuthamini faraja ndogo ndogo za maisha.

Ningependa kusema kidogo kuhusu kazi au masomo yangu, ambayo ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kila siku hujitahidi kufanya majukumu yangu kwa bidii na kwa nidhamu. Kwa sababu ninaamini elimu na kazi ni msingi wa mafanikio ya baadaye. Katika masomo au kazi yangu, ninajifunza mambo mapya yanayonisaidia kukua kiakili na kitaaluma. Wakati mwingine mambo huwa magumu, lakini changamoto hunifundisha uvumilivu na kunisaidia kugundua uwezo wangu. Hupenda kuuliza maswali, kusoma zaidi na kushirikiana na wengine ili kuelewa vizuri kile ninachofanya. Pia kazi au masomo hunifundisha nidhamu ya muda na uwajibikaji. Kujua nina majukumu ya kutimiza hunisaidia kupanga siku yangu vizuri na kutumia muda kwa busara. Kupitia hilo ninajifunza kuwa mtu wa kuaminika na mwenye malengo. Kwa kifupi, kazi au masomo yangu siyo tu wajibu. Bali ni safari ya kujifunza, kujijenga na kujiandaa kwa maisha ya baadaye. Kila ninachofanya leo ni hatua kuelekea ndoto na malengo yangu ya kesho.

Hili kueka afya yangu kuwa mzuri. Ninachitahidi kuhishi kwa mutindo wa maisha wenye usawa. Kwanza, ninazingatia chakula nina chokula. Kula chakula chenye lishe bora kama matunda mboga na vyakula vya asili na hupunguza fyakula venye mafuta mengi au sukari kupita kiazi. Fyakula kizuru hunipa ngufu na kusaidia mwili wangu kufanya kazi vizuri. Pili, ujitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara. Inaweza kuwa kutembea kukimbia kidogo au kufanya kazi za nyumbani. Mazoezi hunisaidia kuimarisha mwili, kuporesha musunguko wa damu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, inahakikisha napata uzingisi wa kutuosha kila ziku. Uzingisi hunipa nafazi ya kupumzika na kufanya mwini ujirekebisha. Saidi ya hapo, inajali afya ya akili kwa kuchukua muda wa kupumzika. Kuzungumza na watu ninaowaamini na kuepuka mawazo mabaya kwa kifupi, ninaweka afya mzuri kwa kula vizuri, kufanya mazoezi, kulala fya kutosha na kuchitunza kisaikolojia. Hatua hisi ndoko hunisaindia kuhishi maisha yenye ngufu, furaha na avya njema kila siku.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanza na mawasiliano mazuri. Ninahakikisha kila mtu anapata nafasi ya kusema mawazo yake na kusikilizwa kwa heshima. Wakati watu wanapohisi kusikilizwa huwa tayari kushirikiana na kutoa mchango wao kwa moyo wote. Pili, ninahimiza kuthaminiana. Kila mtu ana uwezo wake wa kipekee, na ninapojitahidi kutambua na kuthamini nguvu za kila mmoja. Timu huwa na mshirikiano zaidi. Sishindani na wenzangu, bali hushirikiana nao ili kufanikisha lengo la pamoja. Pia ninapenda kuongoza kwa mfano, nafanya kazi kwa bidii. Nawajibika na kuwasaidia wengine pale wanapohitaji msaada. Tabia hii huwafanya wengine wajisikie huru kusaidiana na kufanya kazi kwa pamoja zaidi ya hapo, nina, ninahimiza kutatua changamoto kwa pamoja badala ya kulaumiana, tunapokutana na tatizo, tunakaa pamoja, tunatafuta suluhisho na kujifunza kutokana na makosa kwa kifupi ninahimiza ushirikiano katika timu kwa mawasiliano mazuri heshima mfano mzuri na kushughulikia changamoto kwa pamoja. Njia hizi, hujenga timu imara yenye mshikamano na mafanikio ya pamoja.

Shughuli yangu ninayopendezwa nayo, zaidi ni kusoma vitabu. Napenda kusoma vitabu, vya aina mbali mbali, kama hadithi, sayansi na historia kwa sababu kila kitabu hufungua, dirisha jipya la marifa na mawazo. Wakati nasoma, najisikia nipo kwenye nafasi tofauti. Kama nikiwa safarini au, nikijifunza mambo mapya, kuhusu dunia yetu. Zaidi ya kupendeza. Kusoma kunanisaidia kujifunza na kukuza akili yangu ninapata maneno mapyaufahamu mpya na njia za kufikiri kwa undani. Hii hufanya niwe na mtazamo mpana wa mambo na kuwa na uwezo kuelezea mawazo yangu kwa urahisi. Pia kusoma ni njia ya kupumuzika na kufurahia muda wangu. Inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie tulivu na furaha. Wakati mwingine hujumuisha kuandika au kuchora baada baadhi ya mawazo niliyopata kutokana na kusoma jambo linaloongeza ubunifu wangu. Kwa kifupi kusoma vitabu ni shughuli inayopendezwa nayo kwa sababu hufunza hufurahisha na hunipa njia ya kujifunza mambo mapya kila siku ni moja ya mambo yanayonifanya nikiskia furaha na nikiwa na utulivu.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda kutembea nje na kucheza na marafiki. Tulicheza michezo mbalimbali kama kukimbia, mpira na kuigiza hadithi. Michezo hii ilinifundisha kushirikiana na wenzangu, kujifunza sheria za kucheza na pia kufurahia muda bila kuwa na shinikizo. Pili, nilipenda kusoma hadithi na kuchora. Kila hadithi niliyosoma iliniletea furaha na kunifundisha mambo mapya kuhusu dunia. Kuchora kunanisaidia kuonyesha mawazo yangu kwa rangi na picha. Chombo lililonifanya nijisikie nina ubunifu hata nikiwa mdogo. Zaidi ya hapo, nilipenda pia kusaidia wasee nyumbani. Kama kufanya kazi ndogondogo au kuandaa vitu. Hii ilinifundisha uwajibikaji na kuthamini familia. Na kunisaidia kuelewa kwamba kusaidia wengine ni jambo la furaha. Kwa kifupi, utotoni nilipenda michezo ya kufurahisha, kusoma na kuchora na kusaidia wengine. Shughuli hizi zilitengeneza msingi mzuri wa furaha, ubunifu na nidhamu. Na bado zinanisaidia hata nikiwa mtu mulzima.

Kumbu kumbu mzuri sa shule kwangu ni mingi, lakini kumbuwa saidi ni zile za siku sa michezo na mashindano ya kitaaluma. Napenda jinsi tulivyoshirikiana kama wenzetu, tukicheka, kushindana kwa furaha na, kuhimiza kila mmoja kufanya vizuri. Hizo siku zilinifundisha umuhimu wa ushirikiano na kushirikiana bila ubinafsi. Pia nakumbuka wakati wa kusoma na kufanya majaribio ya sayansi. Ilikuwa furaha kubwa kuona matokeo ya kila ya kile tulicho. Funza darasani yakitimia kwa kitendo. Hii ilinifundisha kuwa kujifunza siyo tu kuandika, bali pia kuelewa na kutumia maarifa kwa vitendo. Zaidi ya hapo, kumbu kumbu nyingine nzuri ni siku za sherehe za shule, kama siku ya walimu au siku ya utamaduni. Tulicheza kuimba na kushirikiana na wenzetu kwa furaha na hizo siku zilinifanya nijisikie sehemu ya familia kubwa ya shule. Kwa kifupi kumbu kumbu nzuri za shule ni zile za michezo mashindano, majaribiano ya sayansi na sherehe za shule. Kila kumbukumbu hii ilinifundisha, furaha, mshikamano na umuhimu wa kushirikiana na wengine. Shule kwangu siyo tu mahali pa kusoma. Bali ni mahali pa kujifunza maisha pia.